Mimi napendelea mahali pakimya kwa sababu kwa sasa hivi ninaishi kwenye kitongoji cha kerwa ambapo mazingira yake. Sana sana ni misitu na nyumba zimetengana kwa umbali na hakuna barabara zinamakelele sana kwa magari ni hupita tu machache. Na sana sana ni pikipiki hupita lakini ni mbili, tatu kwa dakika tano.

Somo la sayansi ninalolipenda ni jiografia. Niliifanya katika shule la upili la Rungiri na nilipata alama ya B chanya. Na niliipenda kwa sababu inaongelea kuhusu ulimwengu ambavyo ni viringo halafu wengine wanakataa wanasema ati ati dunia ni mahali palipotandazwa lakini pia inatusaidia kujua dunia na dunia ilivyokuja kuwa na mimea na mahali kila kitu kilipokuja kuwekwa venye milima ilikuja kujiunda ambavyo maziwa yalikuja kuundwa na pia tunasoma kuhusu nyota zilizo huko angani na satellite zilizo humo nje ya dunia na pia twasoma kuhusu dunia zingine ambazo hazina walimwengu lakini wanasema pia walimwengu wako.